Mimi upenda kuvaa vinyasa hasuwa nikienda michizo nikiwa nyumbani kufanya maziara zangu ndogo ndogo. Na pia nikienda kupiga mbizi. Labda kaptura pia nikienda shule na tishati nikiwa na apointimenti pale ofisini. Hasuwa lile la nyekundu ndio lile langu kabisa huku mimi upenda kufa. Na kaptura imekua pia mazoea kwangu kuvaa pale nyumbani hasuwa lile la jeans.

Siku ya kuzaliwa mimi hupenda kukata keki. Ya vanilla na pia kusherehekea na wenzangu haswa umarafiki walimu wazazi ndugu na pia kusherehekea na watoto aswa wa ndugu zangu na pia kutembelea wanyama porini. Saa zingine kutembelea barabarani kuenda ziwani na pia bora tu la kufuraisha yote. Kwa hivyo.

Kwanza ninapotoka kazini mimi huu kaa chini. Kutazama televisheni, Kutazama Video za mipira, video za matangazo, na pia kutazama vifurahishi tofauti tofauti ila kuwa tu na furaha tu baada ya kazi. Saa zingine mimi hukaa chini kupiga gumzo na wazee ili kusikia historia zangu za zamani na kusikia historia za wakabila wetu na pia kusikia historia la kwetu na pia maneno mingi kutokea na kutokea kwa ziwa leka njaboli kutokea kwa milimani kenya na pia matokea milimani kilimanjaro na kusikia historia mingi kuhusu wakoloni walivyokuwa kitambo huko.